Napenda kwenda madukani mwendo wajioni eti na nunua ile fitu inatakika na kutumika kwa nyumba usiku asubuhi hata siku ambayo inafuata na nunua fitu ambayo Itakavyotumika Kwa hivyo napenda kwenda madukani masayachioni.

Msimu naoupenda katika mwaka ni ule msimu wa kiangazi. Huu msimu sana unisaidia. Pale atanikapohenda kazini sina hile hali ya kupepa nguo mingi sana. A naam hunisaidia sana napenda msimu wa kiangazi.

Napenda sana kupiga kile chombo cha muziki haswa wakati nimetoka kazini ama nimechoka. Huwa napenda sana ukipiga iyo chombo cha muziki kwa sababu hutuliza akili yangu na kunifanya kuwa mwepesi.

Katika hii mnamo wa kuchaji kifaa changu kwa siku huwa nachaji mara mbili. Hii ni kwa sababu unapata kimeisha moto Nikazi ninayoifanyia kwa hivo na chaji mara mbili kwa siku.

Naam napenda sana kuchesa na watoto hii ni kwa sababu unapo chesa na watoto kuna yale maadili na wapa na nawaepusha na ile mcheso mbaya Kwa hifo napenda sana kuchesa na watoto wakati niko ile hali ya utulifu wangu.

Napendelea sana ile kichanda kisuri sana wakati napopendelea kichanda kama hii Yani napolala ata nasikia nimelala mali pa pema ama pasuri Kwa ifo napendelea ile kichanda kisuli sana Naam.

Kuifadhi kwangu kwa data yangu Naifadhi data yangu kwa ajili kule kwa memory card. Ama natumia kwa njia ya kompyuta kwa sababu nina ina uhakika hiyo chombo Itahifadhi data yangu hadi wakati nitakapo hitaji.

Naam napenda sana kujisimamia ni kwa sababu ninapojisimamia hata kwa ile kitu nachofanya Ninakua nimeridhika kweli nimeifanya iyo kitu kwa amani na utulivu na nina hakika matokeo yake yatakuwa mazuri.

Habari zangu nazipata mtandaoni. Napotoa habari mtandaoni. Nina uhakika hii habari nimetoa mtandaoni ina ile maoni mengi kutoka kwa watu na inachanga moto mingi. Kwa hivyo napenda sana kutoa habari yangu mtandaoni.

Kile ambacho nafanya ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati naamka mapema ndivyo nangangana na hiyo kazi hifo kua muka mapema kuna nisaidia kumalisa ama kukamilisha hile kasi yangu kwa haraka na mapema.

Na, napendelea sana kusoma hapari mtandaoni. Naposoma hapari mtandaoni, napata kuna maoni ya watu kusiana na iyo hapari ya mtandaoni. Kwa hivyo, napata ile capacity ya hii hapari ni gani. Kwa hivyo, napendelea sana kufuatiria mtandaoni.

Ningependa kusema timu ya mchezo, ya mchezo ninayoifuata ni ile ya Man U ama ile yenye inaitwa Red Devils Hii timu nimeishabiki ya tangu mwaka wa elfu mbili hadi sai ndiyo imekuwa timu ambayo nayoipenda ile timu ya Red Devils ama Man U.

Mafanikio ambayo ni shawai kupata kule kasini ni ile mafanikio ya kuinuliwa cheo Wakati nilipo inuliwa cheo hayo ndio yalio kuwa mafanikio yangu ya kwanza kule ambapo nafanya kazi yangu na ili nifanya kufuraia wakati.

Na ujuzi ambayo nahitaji kuhimarisha kabisa Niule ujuzi wakufanya mambo kwa ufasaha na upata ujuzi wakufanya kwa mambo ya kwa ufasaha itakuwa vyema kwangu hata na wale ambao nashirikiana na wawo.

Namu Napenda sana kuenda cinema Mara tatu kwa wiki na kinacho nifanya kuenda cinema ni kuenda kuangalia Eee hii mcheso ya mipira wakati napote ndega Napenda kuenda kwa Kwa cinema Mara tatu kwa wiki Namu.

Naam, ndoto yangu kubwa ni ile ya kuwa na uwezo wa kusaidia watu hiyo ndiyo ndoto ambayo nimekuwa nayo tangu utotoni ili nikaweze kupata pesa nisaidie wenzangu walio masikini na wao wajimudu imekuwa ndoto yangu ya kusaidia wengine.

Na kile ambacho nafanya ile kueka afya yangu iwe nzuri inafanya natumia matunda Pada ya kukuna uwa natumia matunda na unapo tumia matunda inakuepusha na magonjwa na inaeka havia yako katika hile hali ya kustamili.

Naam tabia ya watu inayonichukisa sana ni ile tabia ya mtu kutokosa utiifu Hii tabia ya kutokosa utiifu huwa mbaya sana Huwa inanifanya kujihisi ya kwamba si mtu Unapompea mtu kitu na hapashi kutii unapata umepatwa na mawazo.

Napenda sana kusungumusa kuhusu siyasa Wakati niko mi pekee yangu ama niko na yule rafiki tunapoingia siyasa Unapata mawasiriano yetu yamejawa na hiri furaha Unapata kila mtu anatetea side yake na we unastahili kujitetea.

Naam napendelea sana mwanga wakati Mwanga wakati Unapoingia hUo ndio mwanga mwanga mzuri sana Hata unakusaidia kutoharibika macho lakini ule mwanga mkali unakuharibu kwa hivo napendelea mwanga wakati.

Na kile ambacho napenda kununua zaidi ni matunda ninaponunua matunda huwa yanasaidia familia yangu matunda ni mojawapo ya kinga ya magonjwa na ninaponunua matunda inanisaidia husaidia familia yangu kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Na unapenda sana kuchesa ngoma He unapo chesa ngoma unapata ile utilifu wakili Kwa hifo mtu unapo chesa ngoma ina kupatia ile hali ya utilifu wa akili kwa hifo mimi napendelea kuchesa ngoma na napenda sana kuichesa ngoma.

Apana sijawai safiri kwa ndege lakini Nawasia siku moja mta waanta safiri na ndege Hii ni miongoni ya hale maoni ambayo nikona Topre ya mta fulani ningi safiri na ndege Hata siku moja hata nisikie mtu uskia aje.

Naam naponunua vitu huwa natumia simu yangu kulipa pesa Kwa hivo natumia njia ya simu Wakati naponunua vitu yangu ama huwa nalipa ama huko mtandaoni natumia simu kulipa Kile ambacho nanunua.

Naam ile njia ambayo natumia kila siku ya usafiri ni ile ya kutumia mguu. Natumia mguu kama njia ya usafili kwa sababu napotumia mguu napata ile Nimeifadi mwili wangu kuwa mwepesi wakusonga na kuepukana na magonjwa.

Anamu kile ambacho nafanya wakati umeme unapotakikana ni kuenda na kuwasha kule ambapo umeme unawashiwa Kwaifo kitu cha muhimu nafanya ni kuuwasha ili muangasa kupatikana wakati umeme unaitajika pale nyumbani.

Naam napanga saa kazi sangu mwendo wa jioni napotoka kasi ni huwa Naandaa kazi sa nyumbani mapema ndivyo napora ukia kuenda kasi ni Unapata sina ile fikira ya kwamba ni meacha kazi nyumbani ijafanyika.